Chakula nacho penda zaidi ni wali, maharage na ugali. Kwa sababu ni chakula ambacho kina wanga na wanga ni chanzo cha nguvu kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo napenda wali kwa sababu unatia nguvu na inaimarisha afya yangu kiuju.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu mara nyingi huwa naagiza vitu kutoka nje kwa mfano kwa kutumia kampuni ya Alibaba Sasa kwa hivyo natumia simu, vitu kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu napata vitu hata kutoka nje ya nchi kwa.

Mimi mara nyingi ninapenda majira ya masika na kiangazi. Kwanini ninayapenda majira? Kwa sababu majira ya masika huwa ni majira ambayo tunaweza tukalima. Kwasababu mimi ni mfanyabiashara wa kilimo. Kwa hiyo kipindi cha masika napata nafasi ya kulima mpunga na kuweza kupanda mchina. Pia mazingira hali ya hewa inakuwa ya baridi siyo ya joto sana.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya bluu na rangi nyeusi. Rangi ya bluu ina nikumbusha timu yangu ya mpira ya Chelsea. Rangi nyeusi ni kwa sababu mimi napenda sana kitu cheusi. Huwa nikivaa kina nipendeza. Na kitu ninacho kimiliki ni pikipiki nyeusi. Na nikiona hivo na hisi na uwanaume wangu unatumika vizuri. Kwa sababu wanaume wengi wanapenda rangi nyeusi.

Mimi muda na ushugulikia vizuri kwanza kuyagawa mambo yangu. Mambo yale ya vipaumbele na mambo yasiyo kipaumbele. Mambo ya kipaumbele nitayafanya ya kwanza ili niyakamilishe mapema ili nisiweze kukwamisha wengine wandelee na kazi. Mambo sio ya kipaumbele nitayafanya baadae lakini yote nayafanya kwa umakini ili niweze kuwa mfanyakazi bora na.

Mimi mara nyingi kwanza napenda ushirikiano na kufanya kazi na timu mbali mbali. Kazi zangu nazifanya kwanza kwa kutegeneza kumisikiliza kiongozi wa kila timu ninefanya naye kazi. Pili, kujua malengo ya timu. Tatu, kujua agenda za timu ambazo tunazifanya. Mambo haya yatanifanya mimi niweze kufanikiwa wa zaidi na kufanya kazi na timu mbali.

Kabla ya kulala kwanza na tasmini siku yangu imeendaje ni mambo gani ni meyakamilisha, mambo gani sija yakamilisha. Pili ninapanga mipango yangu ya siku yangu ijayo. Nitaifanyaje mambo gani nitayapa kipaombele. Tatu huwa na sali mimi pamoja na familia yangu baada ya hapo napumzika kwa ajili ya kuweza kuwai kuamka.

Mimi, kazi na maisha yangu binafsi ni vitu viwili tofauti Kwa sababu kazi hua inanipatia kipato. Na kipato hicho, kinanifanya mimi niendeshe maisha yangu binafsi. Kwa hiyo kazi, ninaieshimu sana hua siwezi kuleta mambo ya maisha yangu binafsi kazini kwa sababu yatanifanya nisifanya kazi vizuri na kwa uledi unaoastahili.

Timu ya mpira nanayo ipenda ni timu ya yanga. Timu hii nilanza kupenda tokea ni lipo anza kufuatilia mpira ni kiwa sekondari. Na kumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yangu ni lipocheza na simba, tulipo wafunga magoli manne na tuliwafunga kwa mfululizo michuano mbali mbali. Mchezaji ninaye mpenda ni Clement mzezi kwa sababu ni mchezaji, anayijitoa na kujituma sana. Na huwa nahisi furaha sana timu yangu inaposha.

Hua sipendi sana kusubiri kwenye mstari Kwa sababu mara nyingi napenda kupata vitu vyangu wa kwanza ili nivikamilishe mapema Kwa hiyo kitendo cha kusubiri kwenye mstari hua mara nyingi kinanikwaza sana Lakini wakati mwingine kusubiri kwenye mstari kunaonesha namna gani mtu alivyo kuwa mvumilivu katika kulitegemea kusubiri jambo fla.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni programu ya Instagram, Whatsapp na Google. Kwa sababu programu hizo nazitumia wakati nafanya biashara zangu binafsi, na wakati nafanya matangazo yangu ya biashara. Pia naitumia wakati nasoma elimi yangu Kwa sababu mimi naendea kusoma maswala ya kimtandao na teknolojia.

Mafunzo ningependa kuyapata kazini ni yale mafunzo ya kiuongozo au kiutawala. Namna gani ambapo nitaweza kuongoza watu. Namna gani nitaweza kuongoza taratibu mbalimbali au kampuni au kazi. Nitaiongozaje kiutawala zaidi ili. Kila moja aweze kunufaika na kila moja aweze kupata faida.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi pamoja na jioni. Kwa sababu mazoezi nikiyafanya asubuhi ili niweze kuchangamka, niweze kuoga maji ya baridi, kwa ajili ya kuendelea na shughuli zangu. Na jioni nafanya mazoezi niweze kuondoa uchovu wa kazi, niweze kupumzika vizuri. Kwa hiyo mazoezi yananifanya mimi niwe imara na dhabiti kwenye mwili.

Kitu nacho penda kuhusu shirika langu kwanza ni usikivu na agenda na ndoto au maono ya shirika hilo. Kwa hiyo shirika hilo lina maono ya kusaidia watu, kusaidia vijana, hasa kukua kiteknolojia na kimtandao kutokana na nyakati za sasa. Kwa sababu tume endishwa sana mitani.

Mimi mara nyingi napendelea kusoma magazeti na habari mtandaoni Lakini sana sana habari kwa sababu habari huwa ni nyingi na zinaandikwa kwa mfumo ambao ni rahisi kuzisoma na kuzielewa Pia huwa zinaonyeshwa na video kwa hiyo kuzielewa ni hutumii nguvu nyingi sana.

Ni sehemu ya kwanza au ni kitu cha kwanza kabla ya vitu.

Kitu cha mwisho kabisa maana yake ni nyo.

Hii programu inayofanya kazi katika swala au shuguli flani.

Ni fursa anayoipata mtu katika jambo fulani, au ni sehemu mtu anayopata.

Kichwa maanake ni mtu mwenye akili au ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu ambao imebeba ubong.

Bustani ni eneo ambalo limepandwa maua, miti na mboga mboga na ni eneo dogo au mara nyingine ni kubwa tulivu lenye mazingira ya kufutia.

Mafunzo ni elimu juu ya jambo fulani au kitu fulani kwa watu fulani usi.

Fedha ni nyenzo ya mabadilishano ambayo inatumika hasa kwa ajili ya biashara au kitu fulani.

Ni kitendo cha kuwa makini na kutumia masikio kupata taarifa juu ya jambo fulani.

Pisha maana yake ni kunakili maneno fulani yaliyoandikwa sehemu fulani kuyanakili au kuyarudia upya.

Kofia ni vazi linalotumika kuvaliwa kichwani kwa ajili ya fashion au kwa ajili ya kujikinga na jua au kutokuonekana na watu vizuri.

Bajeti ni mpangilio wa namna matumizi ya fedha au kitu fulani yabidi yafanyiki au yaende.

Hasa ni msisitizo, wa kitu ambacho kinatokea mara kwa mara.

Mwana, maana yake ni mtoto, au mtu mdogo, au mtu anayefanya jambo fulani, kwa mfano, mwanafunzi anayepokea mafunzo Mwananchi ni mtu, katika nchi fulani.

Pole ni neno laku mtuliza mtu au kumfariji mtu pale anapopata maumivu fulani.

Ratiba maana yake ni mpangilio wa muda au masaa duu ya kufanya au wakati unataka kufanya jambo fulani.

Changanua manaki ni maelezo juu ya kitu fulani au maelezo juu ya jambo fulani ndiyo maana linachanganua au kudadavua jambo fulani.

Ni hali ya kuangalia sehemu flani au kuchunguza kitu kwa umakini sana.

Meneja manake ni mtu ambaye ana nafasi ya utawala. Yeye shughuli zake ni kusimamia jambo au shuguli fulani lifanyike kwa usahihi.

Pilipili manake ni kiungo kinacho tumika kuweka kwenye chakula ambacho kinatia hali ya kuwasha-washa au kuuma wakati wa kukitumia. Pilipili huwa huongeza ladha wakati wa kuitumia.

Mazungumzo maana yake ni maneno kati au majadiliano kati ya watu wawili au zaidi ambao yanaeza kaleta tija kwa.

Mawasiliano ni njia ya kufikishiana taarifa baina ya mtu na mtu au mtu na watu.

Sukari ni mboga au kitu ambacho kinatumika kuleta ladha tamu au ladha kwenye chakula. Hasa inatumika kwenye chai, uji na vitu vingine kama hivyo. Na sukari huwa ni chanzo chakuongeza nguvu kama kwenye mjiho wa mwari.

Tatu ni tarakimu ya tatu. Pia tatu kwenye nchi za kiafrika hasa Tanzania ni jina la binti wa kike anaitwa tatu. Tatu ni namba. Inayotokea Baada ya namba mbili na inayotokea kabla ya namba mbili.

Chumba, maana yake, ni sehemu ambapo mtu hulala au vitu hukaa. Ni sehemu ambapo imetengenezewa kwa ajili ya kuhifadhi vitu fulani.

Mchana ni mda unaotokea badaa ya asubuhi na huwa inaanza mida ya sasita mpaka satisa alasiri na mchana huwa mara nyingi shuguri nyingi ndipo hufanyika.

Ndugu maana yake ni mtu wa karibu ambaye umezaliwa naye ukoo mmoja au umezaliwa naye tumbo moja au mmechangia baba au mama.

Asante sana nineno la shukrani linalotolewa baada ya kufanyika au kufanya jambo fulani.

Nenda maanake ni ruhusa ya kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine. Neno nenda maanake ni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Usiku ni muda unaotokea baada ya mchana na usiku huwa unaanza mida ya saa moja au saa mbili mpaka saa nane au saa tisa.

Uchambuzi maana yake ni kuchanganua au kulielezea jambo fulani kinagaubaga au kwa undani zaidi au kwa maelezo yanayoeleweka.

Gauni ni nguo ya moja kwa moja hasaa inayovaliwa na jinsia ya kike na huwa yanaatumia na yana apendeza sana.

Kompyuta ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya kazi. Hakina tofauti sana na simu, lakini chenyewe kukibeba ni kazi sana. Kompyuta kina hifadhi taarifa au nyaraka mbalimbali.

Hoteli ni sehemu ambapo watu au wageni hasa hufikia kwa ajili ya mapumziko yao ili waendelee na shughuli zao.

Kutafiti maanake ni uchunguzi wa jambo fulani.

Uamuzi maana yake ni kufanya jambo fulani kutoka ndani ya moyo wako binafsi.

Habari yangu ni nzuri, maana yake ni salamu anaopewa mtu wakati wowote kujuliana hali.

Jaketi ni nguo inayotumika wakati wa mvua au wakati wa baridi kuzuia upepo mkali.

Binti ni jinsia ya kiki, ni mwanamke.

Mkutano maanake ni kikao au mkusanyiko wa watu ambao una agenda fulani au malengo fulani.

Tafadhali maana yake ni neno linaoelezea samahani au linaloonyesha hali ya kujishusha au kutaka kuomba ruhusa ya jambo fulani.

Mukono ni kiungo cha mwili ambacho kinatumika kushika kuandika kunyanyua vitu.

Julai ni tarakimu ya saba. Pia ni mwezi wa saba kati ya miezi kumi na mbili.

Januari ni mwezi wa kwanza ni mwezi mosi kati ya miezi kumi na mbili ya mwaka mzima.

Masoko nisehemu ambapo biashara hufanyika mambadilishano ya bidhaa na manunuzi na uuzaji ya bidhaa hufanyika kwa asiilimia kubwa.

Bei gani manake ni kujua kiasi cha fedha cha hiyo bidha inavyouzwa.

Tatizo ni changamoto au mtihani unaotokea kwenye maisha.

Nywele ni moja ya kiungo cha mwili ambacho kinapatikana kwenye kichwa na wakati mwingine hadi kwenye ngozi. Nywele husaidia kuweka ulinzi dhidi ya marathi na dhidi ya baridi.

Mashua maana yake ni boti lile ambalo linatumika ziwani kwa ajili ya kubebea samaki.

Faida ni ongezeko la pesa inaopatikana baada ya kuweka mtaji kwenye biashara fulani.

Takwimu ni tarifa au idadi ya maelezo juu ya jambo fulani au juu ya kitu fulani kwa mahesabu.

Machi ni mwezi wa tatu kati ya miezi kumi nambili na ni mwezi ambao unatokea baada ya mwezi wa pili na kabla ya mwezi wa nne.

Uhasibu ni nafasi ambayo inatumika kwa ajiri ya mtu kueza kufanya usimamizi wa kifedha katika eneo fulani.